Kitu kipya ambacho ningependa kujifunza ni kutumia programu za AI ambazo zimekuja kwa wingi hasa msimu huu. AI ndiyo mfumo mpya ambao wa kidijitali ambao umejitokeza sasa na unatumika zaidi duniani kote. Kuna aina nyingi za mitandao za AI. Zote zinafanya kazi kwa njia tofauti. Hivi inanipasa nifanye utafiti wangu, nijue yapi yanafanya kazi vizuri kuliko nyingine na gani yanafanya kazi ya aina gani ili niweze kujua wakati nikiwa na shughuli ni kipi ambacho nitafuata.